Sana sana mara kama mbili, mbili kwa mwezi. Lakini ikienda sana naeza amua nieke, zinaitwaje zile, locks, kisha nikue tu naziretouch. Mara moja kwa miezi sita.

Natulia kwanza, napambanua kilicho cha muhimu sana. Nachukua hatua ya haraka yenye hatari kubwa kisha naondoa vikwazo nawasiliana mapema. Baada ya dharura kupita nafanya tamthini.

Nilikuwa napenda kuiendesha baisikeli ila hivi sasa sipendi kuiendesha baisikeli. Maanake ninapo jaribu naanguka sana naumiza mwili na sipendi kueka alama nyingi mwilini mwangu kwa hivyo mimi sipendi kuiendesha baisikeli ila nikiendeshwa sawa.